Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokovu nilimnunua jana nitaupika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha jee niandae ugali au wali nadhani wali ni bora unaiva kwa haraka nitakata vitungu vidogu vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote. Tulale pamoja.